Natumia usafiri wa uma ni kitumia matatu, ambazo ni Gari zinazotumika Nairobi sana ilikuwelekea katika sehemu tofauti. Kwaivyo kila subuhi, napanda matatu ambayo inanipeleka mjini kuelekea kazini. Jioni, napanda matatu, iyo hiyo ambayo inaniregesha nyumbani. Na huwa ni bei rahisi sana. Kwa siku, neza tumia shilingi mia mbili pekee yake kusafiri kwenda na kurudi.

Mimi ni mwanahabari. Nimefanya kazi wanahabari kwa muda wa miaka kumi. Na nilichagua kazi hii kwa sababu kutoka nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kusomea watu hadithi ama kusomea watu taarifa ama nasomea watu biblia pia gazeti. Na kutoka na kusoma huko niliambiwa kwamba nasoma vizuri kwa hivyo ingekuwa bora kama ningenguwa msomaji wa taarifa za habari. Na ndiondoto ambayo nilishikilia tangu ututoni hadi sasa nimeyafikia. Na ninacho kipenda zaidi katika kazi hii ni huko kusoma taarifa za habari, kuwa julisha, watu yanayojiri kote nchini, na pia kuwa sauti ya wale ambao hawana sauti, wale ambao wananyanyaswa katika jamii. Changamoto ambazo tunapata kwa sasa ni uhaba wa vifavya kutumia ili kuboresha kazi yetu, hususan msimu huu ambapo kuna teknolojia ya kila aina. Na kitu ambacho ngependa sana kubadilisha ama kuboresha katika kazi hii ni sisi wote tupate fursa ya kusomea akili mnemba ama AI kwa sababu ndio teknolojia ambayo inadumu kwa sasa.

Kadi ya kura niko nayo, lakini sijawahi kupigia kura. Na sijawahi kupigia kura kutokaa na kazi yangu, maanake, pale mahala ambapo nilijisajili kupigia kura, na mahala ambapo nafanya kazi ni mahala tofauti. So kumekuwa na hali ya mshike mshike na mtafaruku, maanake sijapata fursa ya kupiga kura. Lakini katika uchaguzi mkuu ujao mwaka wa elfu mbili, shirini na saba, ni natumai kwamba nitapigia kura, manaake ningetaka sana kuchangia katika kumchagua kiongozi ambaye ataliongoza taifa la Kenya.

Napenda sana kununua vitu mtandaoni manake inasaidia sana kupunguza kazi. Manake kuelekea mpaka dukani huwa inapoteza mda sana. Ama ukielekea katika dukaku, kuna foleni ndefu ya kununuwa vitu. Ni lazima uzunguke duka hilo lote, ukitafta kila kitu ambacho unahitaji. Lakini ukiwa nyumbani na ununuwe vitu mtandaoni, mambo ni rahisi manake unaingia kwenye mtandao, unandika kila ambacho unakiitaji alafu unalipa pesa zako mzigo unaletwa pale kupitia kwa bodaboda basi inaraisisha mambo kwa hivo siku zote mimi nitachagua kununuwa kitu mtandaoni.

Napata habari kupitia kwa simu yangu ya mkononi nikitumia mitandao tofauti ya kijamii, mara nyingi, nitangia katika mtandao wa X kuweza kujua yanayojiri, ama naingia pale TikTok naweza kujua yale ambayo yanajiri, ama naingia katika tovuti tofauti za vyombo vya habari ambavyo vinachapisha kidigitali kwenye mitandao na bila shaka napata kila kitu ambacho nahitaji. Na siku hizi si lazima nisikilize redio, si lazima nitazame runinga, kila kitu nakiona kwenye simu yangu ya mkononi. Manake hivi sasa kila kitu kipo mtandaoni na kusema ukweli inarahisisha mambo. Na kitu kingine kizuri katika magazeti ya kidigitali, unapata taarifa zote mahala pamoja. Kazi yako ni kubofya tu pale, ukibofya unapata taarifa. Ukichoka kuisoma, unarudi nyuma, unabofya nyingine. Na unaweza kusoma vitu vingi kwa wakati mmoja.

Mafanikio niliopata kazini ni kupanda cheo, manake nilianza safari yangu na uanahabari kama mimi ni ripota tuwa kawaida na miaka ilivozidi kusonga, nikapanda cheo, nikaanza kuwa msomaji wa taarifa za habari, baadaye nikaendelea nikisonga, nikapata fursa ya kuzalisha vipindi mbalimbali katika redio na vilevile katika runinga, na baada ya kuzalisha vipindi mbalimbali, baadaye nikapanda, nikaanza kuzalisha taarifa za habari, na baadaye nikawa mhariri. Na kuwa mhariri unapitia taarifa zote ambazo zinaandikwa na maripota ambao wametuma taarifa kutoka nyanjani, wengine wametoka taarifa kutoka jijikuu la Nairobi, unazipitia zile taarifa walizo ziandika. Alafu unahakisha kwamba taarifa hizo zimehaririwa kupitia kwanjia video na zinarushwa katika mitandao vile vile zinaenda hewani kwenye runinga na basi ni mafanikio mazuri sana manake nimepanda ngazi polepole kuanzia nilipoanza hadi sasa na naona nimepanda ngazi vizuri na natumai kwamba miaka inavosonga nitapata fursa ya kufanya kazi katika kituo chakima taifa sio hapa nchini peke yake.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na nilienda pale nikiwa nafanya kazi ya kusakata jidensi nyuma ya msani Kulikuwa na msani ambaya ilikuwa nafanya matumbuizo pale karika tamasha hilo na milikuwa nimepata kazi Manake mimi ni msakata densi, hiyo ndo kazi nimefanya kwa muda kabla ya kujiunga na wanahabari Kwa hivyo nilikuwa napata fursa ya kuenda katika matamasha tofauti na anaweza kutumbuiza pamoja na wasani ya ambao wanatumbuiza na pia nishe kuenda kutumbuiza tuka mamsaka tajidensi, kutumbuiza wale wafuasi ya ambao wamekuja kujivinjari katika tamasha hilo.

Napenda viatu ambavyo vipo wazi na pia ni viatu ambavyo viko juu juu. Sipendi viatu ambavyo nikikanyaga huko chini chini. Maana yake ni napovaa viatu vya chini nasikia miguu yangu haiko sawa ni kama huwa inaniuma kidogo. Lakini ni napovaa kiatu ambacho kipo wazi na kiatu ambacho kiko juu juu nasikia vizuri sana. Maana yake kwanza kinanifanya najihisi kwamba nimekua mrefu, kuino changu kinaongezeka. Kwa sababu nimevaa kiatu cha juu juu. Na kitu kingine sipendi miguu yangu isikie jasho. Kwa hivyo, spendi kuvaa viatu ambavyo vimefunika ama kiatu ambacho naingiza mguu ndani. Napenda tu kiatu ambacho nikivaa vidole vya yangu vipo nje vinapata hewa na viatu ambavyo viko juu juu, kiuno changu kiuwe kirefu na pia huwa najihisi vizuri sana nikiwa nimevaa viatu vya juu juu.

Napenda riadha. Napenda sana kutazama riadha. Manake, sisi kama wa Kenya, tuko na wanariadha wengi ambao huwa wanashinda mataji tofauti. Kwa hivyo, kwa nini napenda? Napenda kutazama manake, najua kwamba nitafurahia, najua kwamba nitasherekea. Kwa sababu, najua kuna baadhi ya waKenya ambao watashinda. Kwa hivyo, sitakuwa na huzuni. Unajua michezo kama vile mchezo wakandanda. Unapata timu yako unayoipenda kila wakati inafungwa mabao, alafu unakuwa na huzuni tele. Lakini riadha, mimi kama mkenya, najua nitafurahia manake kuna wakimbiaji kadhaa ambao watashinda taji na nitabaki hapo nikifurahia. Na kukumbuka mchezo ambao ulinifurahisha ni mbio ambazo ferdinad omanyala anashiriki. Anashiriki mbio za mita mia moja na ni mkimbiaji hodari sana. Mara nyingi anashinda mataji, mara nyingine anashindwa, lakini ndio hali ya mchezo huwa kuna mshindi na kuna yule anayeshindwa. Na mara nyingi napenda kuangalia michezo hiyo katika runinga, manake mara nyingi michezo hiyo inaletwa kupitia idhaa ya taifa KBC ambao ndo runinga ya hapa nchini Kenya serikali, ambo inatuletea michezo yote ya kimataifa ya riadha. Na pia nikitazama michezo hiyo huwa nasikia vizuri sana, inafurahisha, inanipatia motisha, najihisi vyema, najihisi vizuri haswa kuwa mkenya, najivunia zaidi, manake bendera yetu huwa inapepea vizuri sana katika mashindano hayo.

Napenda majira ya vuli Maanake wakati wa vuli hakuna mvua nyingi joto si kali na baridi si nyingi na mvua ni ya wastani na napenda sana hali hiyo kwa sababu mvua hainyeshi kwa sana Si lazima nitembee na mwavuli kila siku Sio lazima nivae viatu ambao vinafaa kila wakati. Na sio lazima nivae nguo nzito ambazo huenda mvua ikanyesha wakati wowote Kwa hivo napenda sana hiyo hali ya anga kitu ambacho kinanifanya nipende majira haya ni kwa sababu kama nilivyo eleza mvua si nyingi na baridi si nyingi kwa hivo unaeza toka tu si lazimu ujipange sana kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuharibikia na mimi napenda sana wakati wa vuli maanake kila kitu ki katika hali ya wastani na mimi napenda sana hiyo hali ya wastani inifurahisha sana.

Napokuwa na mgogoro na mtu, kitu cha kwanza ambacho nafanya, naondoka sehemu hiyo, nisonge mbali, manake, sitaki, mambo yazidi kuharibika. Kwa hivyo naenda kando kidogo nipumue, ndani nje, nitulie kidogo, hasira zipungue. Alafu basi, akili yangu itakapofikiria vizuri, nahakikisha kwamba narejea, ndio tuweze kuzungunza, tujue kwamba shida iko wapi, na tunaweza kutatua vipi mgogoro huo ambao umetukumba. Na mimi huwa naona kwamba ni vizuri, mtu anapokuwa na hasira na mtu ama mgogoro, ondoka kidogo. Manake ukisalia hapo, mambo yanaweza kuwa mabaya zaidi, mneza kukosana zaidi. Kwa hivyo, ukiondoka kidogo, upate fursa ya kufikiria hilo jambo. Ujue shida iko wapi, pengine ningefanya hivi badala vile nilivyofanya. Unapata suluhu ya haraka, halafu basi mkipatana kama kila mtu ametulia, mnaweza kujadiliana, mjue shida iko wapi na muweze kutatua hali hiyo ambayo imewakumba.

Ninapo amka kitu cha kwanza huwa naoga napiga mswaki najiandaa tayari ya siku. Halafu na pika chai kiamsha kinywa ambayo ni chai ya maziwa na mkate. Halafu mara nyingi hua namka mwendo wa saa moja ama saa kumi na mbili na nusu. Huu ndio wakati mimi huwa naamka na kujiandaa na kufanya kila kitu. Halafu badae naanda kiamsha kinywa niweze kunywa mimi pamoja na familia yangu. Alafu maswala ambayo nafaa kufuatilia kabla ya kuondoka ni kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa, kuhakikisha taa zote zimezimwa, mifereji imefungwa, na pia kuhakikisha kwamba yule anayesalia nyumbani, ako na kitu cha kula ifikapo wakati wa mchana, sisi tutapokuwa tumeenda kazini. Alafu asubuhi huwa najihisi vizuri manake ni siku mpya ambayo inaanza Alafu natarajia kwamba siku itakuwa njema Kwa hivyo ndivo ninapojihisi wakati wa asubuhi.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni Black Forest Amarula. Na nikisema hivyo ni kwa sababu Black Forest hua ikona kama chokoleti ndani ya keki, alafu lime ongezewa mvinyo, aina ya Amarula. Keki hiyo naiona kwamba huwa ni tamu sana. Na huwa napenda keki ambazo zile forest cake. Si zile ambazo ni keki ambazo zimebekia kawaida nyumbani. Napenda zile keki ambazo ziko na hewa ndani. Na ni nyepesi, kwa kimombo tunasema lile neno fluffy, napenda keki aina hiyo na bora ikue hiyo taste ambayo nimeitaja. Na kama si hiyo basi, napenda keki aina ya vanila, na bila shaka hiyo ni keki ambayo ni nyeupe, alafu juu yake imemwagiwa ile chokoleti nyeupe. Haa, keki hiyo huwa ni tamu, tamu sana.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia zaidi ni kufua kusema kweli kufua huwa kunanikera sana Maanake huwa huku Kenya tunafua kwa mikono watu wengi tunatumia mikono yetu kufua Alafu maji yanaingizwa kwenye beseni ama ndoo kwenye bafu unafua kama umeinama na kama nguo ni nyingi unainama kwa muda mrefu sana Kwa hivo hii kazi huwa inifanya nachoka mgongo mikono yangu inachubuka maanake ile sabuni huwa inachubua mikono Nikimaliza kufua nasikia mikono yangu imeparara inauma imekunjika kunjika mpaka mara ingine naona ni kana kwamba vidole yangu vimezeeka maanake vimekunjika kunjika Kwa sababu ya kufua. Kwa hivo mimi hiyo kazi naichukia sana Lakini tunashukuru mungu maanake kuna teknolojia Kuna ile mashine ambayo inafua tena saa hii nataka tu nieke pesa polepole Nikipata hiyo pesa ya kutosha niende ninunue mashine hiyo angalau mikono yangu iweze kupumzika.

Napenda wanyama wa kufugwa nyumbani hususan kama vile paka. Kusema kweli paka ni mnyama ambaye ni mrembo ni mnyama ambaye ameumbwa vizuri ukimuangalia machobyake, maumbile yake, anapendeza sana anakaa mnyama mpole ambaye ametulia mnyama ambaye anapenda kubembeleza anakupapasa kila wakati kama anataka kitu kwa hivyo naona kwamba paka ni mnyama mzuri sana ambaye ni mpole ambaye ametulia ambaye hana mambo mengi ambaye ukimfundisha anaishi na wewe vizuri Kwa hivyo mnyama ambae napenda kusema kweli ni paka.

Somo nilolipenda zaidi ni kiwa shuleni, somu la biolojia. Somo hilo limenifungua kwa mambo mengi sana hususan kusiana na mwili wa binadamu, kusiana na sehemu utofauti za mwili wa binadamu na jinsi unakufanya kazi. Kupitia kwa biolojia basi nimejifunza, kuhusiana na afya ya uzazi, viungo vya mwili vya uzazi, viungo vya jinsi unakufanya kazi. Maanake hiyo sehemu ni muhimu sana kufahamu, unapoendelea kukua. Maanake kama binadamu ni lazimu ujelewe tulipata fursa pia kujua jinsi moyo unavyofanya kazi jinsi damu inavyotembea na ukweli ni kwamba ingekua si biolojia hatunge kuwa na madaktari ambao wanaufahamu mwili nje na ndani kwa hivo ilo nilosoma mbalo nilikuwa napenda sana kulisoma kujua mengi kusiana na mili na si binadamu pekeake mimea wanyama kujua tujinsi kila kitu kinavufanyika ya hewa tunayopumua na vitu vingi zaidi.

Uzoevu wa kushangaza ambao nimewai kupata ni uzoevu wa uandishi. Maanake, nilipoanza safari yangu uandishi nilikuwa naandika kiajabu ajabu. Nilikuwa kila nikiandika narejeshwa niende kuandika vizuri. Ama mara ingine naandika na watu wanacheka sana maanake nimeandika vitu ambavyo ni vya kuchekesha. Ama hali ambayo ni ya kuchekesha sana. Lakini kadri miaka ilivyoendelea kusonga, nimepata uzoevu mzuri wa kuandika. Jinsi ninavyondika taarifa zangu, ninavyondika naandika vizuri sana Hali ambayo napewa heko sana kwa sababu nina uandishi mzuri sana na uandishi huo, si kitu ambacho kimekuja tu mara moja ama asubuhi moja ni mafunzo ambao nimechukua kwa muda na baadae nikapata uzoevu ambao unaitajika na nikakuwa na uzoevu wa kupitiliza katika kufanya kazi hii ya kuandika.

Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda, ni kipindi kimoja kutoka marekani, kinachojulikana kama keeping up with the Kardashians. Ni kipindi ambacho ni mekifuatilia kuanzia familia hiyo, watoto hao wakiwa wadogo, mbaka hivi sasa wamekuwa na wajukuu. Ni kipinda ambacho ni mekufuatilia kwa munda na napenda sana kufuatilia vile vituko vyao, napenda kufuatilia maisha yao. Na kina nifurahisha sana. Kwa hivyo mara nyingi kila wanapotoa awamu ingine ya kipindi na fuatilia sana. Manake nikipindi ambacho huwa kinani furahisha nacheka nao. Wanapo uzunika na uzunika nao. Wanapo furahia na furahia nao. Nikipindi ambacho pia kinanifurahisha mimi mwenyewe ni napotazama. Kwa hivyo nakipenda sana kipindi hicho.

Napiga picha mara nyingi sana. Maanake kila kitu ambacho huwa nakifanya, nakieka kwa picha. Kama nimesongwa nywele nzuri, napiga picha. Nikipaka mapambo kwenye uso na naona yamenifurahisha, najipiga picha. Nikiwa nimeenda sehemu fulani, na nataka kukumbuka hiyo sehemu naipiga picha. Mtoto wangu akiwa amevaa nguo ambayo naona imempendeza nampiga picha. Tunapotoka kuenda mahali lazima nimpige picha. Kwa hivo kila nnapopata fursa ya kupiga picha huwa napiga. Kwa hivyo kwa siku napiga picha nyingi sana. Hususan picha aina ya selfie. Lakini nnapopata mtu ambaye anaeza kunipiga picha pia hua napiga, So nikienda mahali lazima nipige picha. Picha ni muhimu sana. Simu yangu imeja maelfu ya picha maanake huwa napiga picha nyingi sana na picha nazipiga kwa sababu huwa nataka niwe na ule ukumbusho wa siku hiyo. Na pia kila miaka inavyosonga watu wanabadilika. Kwa hivyo ni vizuri uwe na picha ambayo inakukumbusha jinsi ulivyokuwa siku za nyuma.

Kawaida huwa na lala kwa masaa saba au manane. Hayo ndiyo masaa ambao huwa napenda kulala. Ndiyo nisichoke sana na kulala kitandani. Kwahivo nikilala pengine mwendo wa saa nne nahakisha kwamba ikifika saa kumi na mbili ni meamka. Mara nyingine na lala saa tano ikifika saa moja huwa ni meamka. Ndiyo nisilale sana. Manake nikilala sana kwenye kitanda nasikia mwili huo unaniuma. Kwa hivo siendi mapema kulala nahakikisha kwamba nimechelewa kidogo. Lakini kuamka nasongesha kidogo ndo nahakikishe kwamba ni melala yale masaa ambao na hitaji na pia kama sija lala masaa ma nane ama saba huwa sijihisi vizuri Nikikosa usingizi naskia mwili wangu ni kama ambae ni ko mgonjwa Kwa hivo huwa nahakikisha kwa mba ni melala vizuri na ni melala yale masaa ambayo na hitaji ndo niweze kupumzika vizuri na nikiamka nikue na siku nzuri bila kuchoka ama uchovu wa aina yoyote ndo niweze kufanya vitu vyangu jinsi ina vyohitajika ni kiwa sawa ni sianze kusinzia katikati ya kazi.

Sana, napenda sana mziki wa jadi. Maanake naisi kwamba mziki hiyo ilikuwa mizuri, ilikuwa na melodi nzuri, nyimbo ziliimbwa vizuri. Nikilinganisha na sasa hivi naona kwamba zile za jadi ndizo zinazopendeza zaidi. Kwa hivyo mara nyingi utanisikia tu ni kisikiliza mziki nyimbo ambazo zilimbwa na wasani wa kitambo, wasani wa jadi. Manake mziki aina ile haufana ina mziki wa aina ya kisasa. Alafu pia kuna nyimbo ambazo naona kwamba wasanii wa sasa, wamechukua ile sauti ya nyimbo ya kitambo, alafu wakaongeza maneno ya sasa, ndiposa nyimbo hiyo inakaa mpya, lakini wikisikiliza vizuri ile sauti ama beat, ama ule, ile sauti ama ile melody ni ya kitambo, lakini nyimbo inaimbwa na msanii ambaye ni wasasa na wakijana. Lakini kusema kwa hili nyimbo za jadi nyimbo ambazo ziliundwa vizuri, zilitungwa vizuri, zikaimbwa vizuri, ndiposa zimekaa sana kwa mdamrefu, paka sisi watu wakarne hii, bado tunasikiza nyimbo hizo na tunajivinjari nazo.

Nilizaliwa county ya Tana river. Eneo ambalo lilikuwa linaitwa Hola, na bila shaka Tana river ni eneo ambalo limetengwa kimaendeleo, limetengwa hususan na serikali. Kuna mambo mengi ambayo tumesalia nyuma kama county. Unapata semu hizo, kuna matatizo kadhaa wa kadhaa kama vile baa la njaa, hakuna umeme, hakuna hospitali za kutosha, hakuna shule za kutosha. Kwa hivo ni sehemu ambayo imeachwa nyuma kimaendeleo. Vitu vya kuvutia hakuna. Tana river hakuna vitu vya kuvutia kusema kweli. Ukitaka vitu vya kuvutia lazima uende pwani sehemu kama Malindi, Mombasa. Ukiniuliza je, kuna mambo mazuri ya ututoni? Mambo mazuri ya ututoni labda ilikuwa ni kucheza na wale ndugu zangu kucheza na familia yangu ile ya mbali na pia vyakula ambavyo vilikuwa wakati ule. Kuna michezo ambayo siku hizi haichezwi tena ambayo tulikuwa tunacheza tukiwa watoto Hivo ndivo baadhi ya vitu ambavyo vinanikumbusha kuhusu utoto wangu na nafurahia nikikumbuka na kitu ambacho kinaufanya mji wangu kuwa maalum ni mto wa Tana river ambao unapita kule, kuna mamba, kuna samaki hicho ndicho kitu ambacho kinafanya mji huo kuwa maalum mto tana na kurudi pale huwa narejea kusema kweli kunapokuwa na mazishi, kunapokuwa na harusi lazima nirejee pale ili niweze kusherekea na watu wa kwetu na pia kuomboleza pamoja na watu wa kwetu.

Bahari nimeshaiona, bahari nimeshaiogelea, nimeishi sehemu ambapo kuna bahari, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa pwani. Ndiyo, mimi ni mzaliwa wa Tana river, lakini Tana river imepwakana na bahari. Manake Tana river, tuko karibu na County ya lamu, tuko karibu na Malindi, Kilifi, Mombasa. Kwa hivo, bahari nishawai ona. Manake mimi nimelelewa lamu, na lamu tulikua tunaishi pali ufuoni, tu kando la bahari. Lamu mjini. Kwa hivyo bahari nilikuwa naiona. Kila asubuhi ninapo amka ninapoenda shule, ninaporejea nyumbani manake tulikuwa kando mkabala na bahari. Tulikuwa tu ufuoni. Na baada ya kuondoka lamu tulienda malindi. Malindi hatuishi mbali na bahari. Naishi karibu na bahari.

Leo niliamuka saa moja. Nilisumbuka sana kuamka asubuhi, manake jane usiku nilala kuchelewa. Kwa ivyo leo asubuhi niliteseka sana kuamka. Lakini niliamuka saa moja na kitu ykonza nlichofanya, nilioosha uso na nikapiga mswaki. Halafu badaye nikaoga, halafu nikeenda kutengeneza chakula cha asubuhi. Chai na mkate, nikapaka syagi na nikapaka jam. Alafu, nikaenda kazini kutumia matatu, nilipanda matatu, nikelekea mjini. Alafu, nilipoamka leo, nilikuwa najihisi i na uchovu mkali sana na maumivu kidogo. Manake jana, nilitembea sana, nilienda sokoni, kununua vitu mbali mbali, na pia nilipitia saluni, kuchegeneza nywele. Alafu, nilala kuchelewa, kwa hivyo leo, niliamuka na uchovu na maumivu. Lakini, nimejikaza tu.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku. Kusema kweli, hakuna nyama ambayo inapisiliza utamu na unaopatikana katika nyama ya kuku. Kwa hivo wakati wote, ninapo kwenda mahali, pengine kuna nyama choma. Kunaweza kuwa kuna nyama choma ya mbuzi, ya ngombe, kuna nyama ya nguruwe, na kuna kuku. Mimi sahani yangu itajaa kuku kwanza, alafu au hizo nyama zingine zitafuata. Kwa sababu na unakuwanga nyama ya kuku ni tamu sana na naipenda. Na pia nyama ya kuku unaweza kuipika aina tofaut, unaweza kuichemsha tu na uile, unaweza kuikangaa kwa mafuta, unaeza kuichoma, unaeza pia kuichemsha alafu uikarange wa kutumia vitunguu, uweke tomato, hizo nyanya, uweke pilipili hoho, pamoja na viungo vingine na nyama hiyo bilashaka itapendeza. Na mara nyingine nyama hii tunaila vipi. Nyama ya kuku unaweza ikula kwa ugali, unaeza ikula kwa chapati, unaeza ikula kwa mchele, unaeza ipika kwa pilau. Ah kuku ni kila kitu. Na unaweza ila na vibanzi. Ukienda mahali kula vyakula vya haraka. Bila shaka nitakula kitamu sana sana sana.

Siku yangu wa kuzaliwa huwa na sherehekea kwanza kwa kuhakikisha kwamba nimekata keki. Manake ile kukata keki na kuimbiwa happy birthday to you. Nikitu kizuri sana ambacho huwa napenda siku hiyo inapowadia. Kwa hivo keki lazima nikate. Halafu nahakikisha kwamba nimeenda kwa mkahawa nikule chakula kile ambacho napenda. Siku hiyo si siku ya kula chakula cha nyumbani. Nataka nile chakula cha hotelini ama mkahawani. Halafu huwa nasubiri zawadi kutoka kwa marafiki zangu. Kando na hayo, nahakikisha kwamba nimebeba keki nyingine na kuja nayo nyumbani, tuweze kukata pamoja na familia yangu. Kumbuka kwamba, kuna keki ambayo tunakata kwa ofisi pamoja na wafanyikazi wenzangu, tusherehekee pamoja. Halafu kuna nyingine ambayo nakuja kukata na ra familia yangu, ili tuweze kufurahia pamoja, tuweze kusherehekea pamoja. Bila shaka ni siku ambayo pia najinunulia zawadi binafsi na pia nasubiri zawadi kutoka kwa rafiki zangu, wapendwa wangu pamoja na familia yangu kwa pamoja.

Kukimbia siwezi, kwa sababu nina uzito sana wa mwili, siwezi kukimbia kabisa, miguu yangu haiwezi kubeba mwili wangu. Kwa hivyo, kukimbia ni kitu ambacho siwezi kukifanya. Naeza kujaribu, kidogo tu, lakini siwezi kukimbia zaidi dakika moja. Nachoka haraka, nahema, kwa sababu mwili wangu hauko kile kiasi ambacho ningetaka. Mwili wangu ukona uzito kidogo wakupitiliza. Lakini kama ni kutembea, baas, mimi ni tatembea kabisa. Lakini kukimbia, hapo kuna changamoto. Ningekua na uwezo, ningekimbia. Ningekua mwembamba kidogo, ningekimbia. Lakini na huu uzito, siwezi kukimbia, siwezi kabisa. Naona hiyo ni kazi ngumu sana. Lakini napenda kuangalia watu wengine wakikimbia. Na napenda mchezo wa riadha, napenda mashindano ya riadha. Nafuatilia vizuri sana, yananifurahisha. Lakini mimi binafsi, kukimbia, siwezi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu inayojulikana kama manifest na ni filamu ambayo ni action pamoja na sci-fi. Inahusiana na ndege ambayo inapotea angani alafu wale wasafiri wanajipata katika dunia nyingine tofauti, alafu wanachukua muda kuelewa waliko, wanashangaa hakuna mtu anaye wakumbuka, basi ni filamu nzuri sana. Na nilipoiona mara ya kwanza bila shaka ilini pendeza. Sikuondoka, nilikesha usiku mzima nikitazama hadi ikatamatika. Na aliyeleta hamu ya filamu hii, si mtu binafsi bali ni katika mtandao wa TikTok tu. Nilikuwa napitia pitia mtandaoni, alafu nikaona filamu fupi. Nilipoenda kuitazama kwenye mtandao wa Netflix, nikapata basi ni filamu ndefu. Nikasema basi nitachukua muda huu, niangalie mpaka iishe, maanake ilikua filamu ambayo inanipendeza sana. Alafu, ningependa kuiona tena Manake ata hivi nilivyoitaja Nataka tu niende nianze tena Niione tu manake ilinigusa moyo ilinifurahisha sana nilipenda kazi za waigizaji Mwandishi wa filamu hiyo alifanya kazi nzuri Kwa hivyo ilikuwa filamu nzuri sana.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni zawadi ya ile machine ya kidigitali ya kupima uzani wa mwili. Bila shaka kwa miaka mingi nimekuwa katika safari ya kupunguza unene kupita kiasi ambao niko nao, nimekuwa nikifanya mazoezi najaribu kukula vizuri. Hii ni baada ya kujifungua mtoto wangu. Baada ya kujifungua nilipata mwili na huo mwili kila siku nang'ang'ana kuupoteza. Na ni vigumu manake bado mara nyingine najipata nakula vyakula vile vya haraka, najipata nakula sana. Mara ingine nashindwa kufanya mazoezi. Lakini licha ya kuwa nashindwa kila siku najiinua najipatia moyo na naendelea kufanya hayo mazoezi. Kwa hivyo zawadi ambayo nililetewa ni hiyo zawadi ya kupimo uzito nilifurahi sana na hivyo sasa na nafanya mazoezi kidogo. Na pia nakula vyakula vyenye afya halafu basi napima uzito na naona safari inaendelea vizuri naendelea kupunguza kilo kila siku inavyo songa. Kwa hivyo hiyo ni zawadi nzuri ambayo nilipenda sana sana.

Naishi eneo la dagoreti katika jiji la Nairobi, na bila shaka sehemu ambayo naishi, ni sehemu ambayo imetulia haina mambo mengi, kando yake kuna mto ambao unapita, na pia kuna miti mingi, kwa hivyo mara nyingi, kuna yale mandhari ya upepo, na pia nikitoka nje nasikia mto ukipita, asubuhi ninapoamka nasikia sauti ya nyuni na ndege, wakiimba, na kutoa ile sauti yao ya ndege kila asubuhi. Kwa hivyo ni mahali ambapo na papenda sana, pametulia, pia nyumba nayokaa asubuni nikiamuka naona jua, linapo chomoza, na sahi jioni pia neza kuona jua likitua. Na nilihamia mahala hapa miaka mitatu iliyopita. Na nilinapenda sana eneo ili kwa sababu wengi wanaoishi hapa ni watu ambao wana familia. Kwa hivyo kila mtu na jaribu kuishi na heshima Kwa sababu sisi wote ni wazazi, sisi wote ni watu wazima Hakuna fujo, vita, kelele, mziki wa kwanguvu Kwa hivyo ni mahali pazuri Alafu pia kuna usalama wa kutosha manake tuko na walinzi zaidi ya mmoja eneo hili na walinzi hao niwa asili ya kimaasai na bila shaka watu wengi wanagopa sana walinzi hao manake hao huwa wanalinda na moyo wao wote na wana linda vizuri Kwa hivyo na hishi salama na hisi pia niko salama na pia na furaha nikendelea kuhishi hapa.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo kuhusu utumizi wa AI katika kazi tunayofanya. Maanake kusema kweli, teknologia hii mpya, akili mnemba, inatusaidia sana hata sisi katika tasnia ya wanahabari. Maanake hiyo inasaidia kurahisisha mambo, inatusaidia kufikiria hata mara nyingine. Kwa hivyo, kuna mambo mengi ambayo unaweza kutumia, kutumia akili mnemba, unaweza kufanya mengi sana, mengi kupitia njia ya teknolojia ya AI. Kwa hivyo mfumo huu basi umetusaidia na mafunzo hasa wale ambao watupatia mafunzo kuhusu kutumia AI basi wametusaidia sana.

Ili kufanikisha kazi na timu ya mbali, kuna umuhimu wa mawasiliano. Kwa hivyo, ili kufanikisha kazi, ili kupata taarifa kutoka kaunti zingine za mbali, ambazo nazihitaji zije hapa Nairobi ziweze kuhaririwa ndo ziingie hewani katika tarifa zetu, basi ni mawasiliano. Na kando na mwasiliano ni mipango. Kwa hivo mipango huwa tunaipanga mapema. Kila kitu kinapangwa asubuhi. Kwamba leo tunafanya hiki, na hiki. Kwa hivo uelekee sehemu fulani, utafute taarifa hii. Hakisha kwamba kufikia saa nane, unanza kunitumia taarifa hiyo, ili tuanze kuyaanda. Kwa hivo cha muhimu ni kupanga. Mipango ifanywe asubuhi, cha pili ni mwasiliano. Lazima muwasiliane ili muweze kufanikisha kazi. Ukijua kwamba mko mbali hamko mala pamoja ama hamko mji ambao ni mji mmoja. Mwingine ako kaunti nyingine na wewe uko kauti nyingine. Kwa hivo lazima muwasiliane vyema.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ya ambayo naikumbuka ni wakatu wa sherehe za krismasi. Sisi wote tulikuwa tunasafiri kutoka mjini kuelekea vijijini katika county ya tana river. Ndani kabisa ndani katika kijijiki kimoja kinajulikana kama ngao. Katika sehemu hio tulikua tunatangamana sisi wote, ndugu, familia, marafiki wa mbali, tulikuwa tunakutana, tunasherekea pamoja. Waliokuwa pamoja nami ni ndugu zangu kutoka kwa binamu zangu, wengine ni watoto wa ndugu yangu, kuna ndugu zangu, watoto wa mjomba zangu. Kwa ivo tulikuwa tunakongamana pamoja ili kusherekea. Na chamuno ambacho kilikuwa kinanipendeza zaidi ilikuwa ni kupika chapati na kula pamoja. Tulikuwa tunashindana kula nani ambayaye anaeza kutafuna haraka kuliko mwingine, nani ambaye anamaliza mkate haraka kuliko wengine. Tulikuwa tunafanya mashindano nani ambaye anaeza kula chakula moto zaidi Basi yalikuwa kumbu kumbu nzuri ambazo zilikuwa zinanifurahisha sana Kwa hivyo nikikumbuka mambo hayo huwa nasikia furaha sana.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu, na nikisema wazee wangu nazungumzia wazazi wangu babangu mzazi na mamangu mzazi Tunapendana, tunaelewana Mara nyingi huwa tunapigiana simu tukisalimiana Tunapokutana, tunapiga story, tunacheka pamoja Huwa tunonyeshana upendo kwa njia moja ama tofauti Tunabebeana zawadi, tunapika pamoja, tunakula pamoja Kwa hivo uhusiano wetu ni mzuri sana kiasi cha kuwa ninapokua na tashwishi, ninapokua na shida, ninapokua na changamoto nawapigia. Na bila shaka huwa wananisaidia kimawazo, wananisaidia kifedha, wananisaidia kwa njia yoyote ile ambayo nahitaji. Kwa hivyo niko na uhusiano mzuri sana na nashukuru sana kwa sababu watu wengi wanatamani uhusiano huo na si wote hubahatika. Mimi nafurahi sana kuwa mmoja wa wale ambao wamebahatika kuwa na uhusiano mzuri na waze wao.

Kumbu kumbu ya kutisha ambao niko nayo ni wakati mmoja tulitekwa nyara na magaidi. Mimi natoka katika county ya Tana River na ukifanya utafiti wako utagundua kwamba county hiyo wakati mmoja kulikuwa na vita vya kimbari. Baina ya jamii wa pokomo na wa orma kulikuwa na vita vikali sana na pia kulikuwa na mashambulizi kutoka kwa kundi ambalo lilikuwa linajulikana shifter. Mashifta walikuwa wanatupatia changa moto, walikuwa wanatufanya hatulali, wanatukosesha usingizi. Kwa hivo siku moja nilipokuwa na safiri ni kiwa na mamangu na kakangu mdogo, tulitekwa nyara na mashifta ambao walitunyang'anya kila kitu, walitandika watu, wakaibia watu, walipigia risasi kwanza hewani, wakapigia risasi kwenye kioo. Tunashukuru mungu kwamba hakuna mtu alie umia katika kisa hicho Lakini mtu ambaye alitandikwa paka aka anza kumwaga damu alikuwa yule kondakta. Kondakta ni yule ambaye anakusanya pesa katika basi kwa hiv kilikuwa kisa ambacho kilinishtua Kisa ambacho kinasalia moyoni mwangu Kisa ambacho hata leo hii ni kisafiri Nikiona mtu anasimamisha gari nashtuka sana.Maanake hao mashifta walikuwa wanavaa tu kama jeshi Wanavaa kama jeshi alafu uso wanajifunika na kitambaa ambacho kinajulikana kama arafat. Kitambaa hicho nikiona mtu amejifunika nashtuka sana nafikiria kwamba ni wale. Lakini tunafurahi maanake serikali ili ingilia kati baada ya miaka mingi kuteseka kutokana mashambulizi ya mashifta. Serikali ili ingilia kati na kutuliza vita hivyo ilipeleka usalamu wa kutosha. Angalau hivi sasa miaka hii tunaeza kusafiri bila kutekwa nyara. Visa utapata ni kimoja kwa mwaka ama kisa cha utejakaji nyara kina tokea mara moja baada ya miaka miwili na kinatokea katika barabara ya Garissa Lamu ama malindi lamu. Uko ndo baado kuna hivo visa vya magaidi kando na magaidi kuna hao mashifta Kwa hivyo ni kumbu kumbu mbaya kabisa ambayo inanishtuwa hadi leo hii na kawaida unaposafiri Tana River Utasimamishwa na maafisa po wa jeshi wanaitwa GSU ambao watasimamisha waangalie kama ukona kitambulisho Basi, mara nyingine huwa ni maafisa wa jeshi ambao ni wa ukweli, ni halali Wanatusimamisha wangalie kitambulisho Lakini mimi nashutka nafikiria kwamba haya tumetekwa nyara tena Halafu ndo baadaye tuna ambiwa mtulie sisi ni maafisa wa jeshi wa ukweli Kwa hivo tupatieni tu vitambulisho na muendele na safari yenu.

Mwandishi wa vitabu ambaye nilimpenda zaidi, alikuwa anajulikana kama Ken walibora, ambaye mwandishi wa riwaya na vitabu vya hadithi fupi fupi vya lugha ya kiswahili. Alitukuza sana, maanake vitabu hivo tulivitumia tulipokuwa shuleni, na vitabu hivo tulikua tunavisoma, tunavyofanya katika vipindi vingine vya kiswahili, ambavyo vipo kwenye radio na vile vile vipo kwenye runinga. Alikuwa mwandishi nguli ambaye alikuwa maarufu sana katika wale wapendwa waluga kiswahili Manake likuwa mwandishi mzuri na kiswahili alikuwa akifahamu kwa undani kwa hivo ni mwandishi mzuri sana lakini aliaga dunia miaka michache iliopita alipata ajali ya barabarani ambayo ilisababisha kifo chake mola ailaze roho yake pahala penye wema Lakini alikuwa mwandishi mzuri sana jina lake lilikuwa ken walibora.

Napenda kuwa pahali ambapo pamenyamaza, pahali ya ambapo pametulia. Nikiwa mahali kama hapo, napata fursa ya kufikiria vizuri, pia napata fursa ya kuomba kama nahitaji kuomba. Maanake mara nyingine, unahitaji uombe tu Mungu akusaidie ili milango yako ifunguke na yale matamanio ya moyo wako, aweze kuyatimiza. Ndiyo ufanye hivyo, unahitaji pahali ambapo pametulia. Na pia napenda mahali ya mbapo pametulia ndiyo pananipatia fursa ya kulala kama nasikia usingizi. Siwezi kulala pahali ambapo pana kelele. Kwa hivyo, napenda sana pala pametulia, ili nweze kupumzika, kufikiria vyema na kuomba.

Nina malengo ya kuwa bora zaidi katika kazi nayoifanya na nna malengo ya kuwa mojawepo ya majina tajika katika tasnia ya uanahabari. Na pia, lengo langu ni kutoka katika vyombo vya habari vya nchini Kenya nielekee katika vyombo vya kimataifa nazungumzia BBC, sauti ya America VOA, DW na hata CNN. Kwa hivyo, ningependa sana kufanya kazi katika vituo vya kimataifa ambavo vipo hapa nchini Kenya. Sio vile vitu vya Kenya peke yake. Kwa hivo haya ndio baadhi ya malengo ambayonipo nayo napoendelea kufanya kazi yangu.

Kwa kuhakikisha kwamba, ni natazama kwa undani udhaifu wangu na angalia ni kipi ambacho kinasababisha udhaifu huo, halafu natafta suluhu la kuboresha udhaifu huo hata zaidi. Manake, hakuna mtu aliyemkamilifu, lazima una udhaifu wa aina moja au nyingine. Na unapo gundua kwamba udhaifu wako ni upi, unaeka majukumu na unaeka suluhu ili weze kutatua shida hiyo na uweze kuboresha udhaifu huo hata zaidi. Kwa hivyo hiyo ndio njia ambao huwa na tumia kwa kisha kwamba naboresha na kushughulikia udhaifu wangu.

Napenda umoja uliopo baina ya wafanyakazi, umoja huo unafanya afisi kuwa mahali pazuri pa kuwa, unaenda tu kazini ukiwa na furaha moyoni maanake mnaelewana na kila mtu, unafanya kazi kwa umoja, mnafanya kazi kwa pamoja, na ule umoja ndo unafanya kila kitu kinakuwa sawa kazini. Kando na umoja napenda ule mchakato wa kusikiliza maslahi na maswala na changamoto ambazo zinaibuliwa na wafanyikazi. Kuna timu maaluma ambayo inasikiliza changamoto zilizopo na inaweka majukumu kuhakikisha kwamba inatatua shida hizo. Kwa hivyo ni vizuri kuona kwamba maslahi yanasikilizwa na changamoto zinatatuliwa.

Ninaboresha michakatu ya kazi kwa kuhakikisha kwamba, kila kitu huwa kinapangwa. Manake ukipanga kila kitu bila shaka kitatokea jinsi mlivopanga na mambo yataenda laini jinsi mlivozungumza. Kando na mipango nahakikisha kwamba michakatu hiyo ikona ratiba. Kukiwa na ratiba basi kila mtu anajua anafaa kufanya nini wakati gani, siku gani. Hivyo basi kila mtu akijua kazi yake ni ipi na inafanywa lini na saa ngapi, basi kila kitu kinakuwa shwari na mambo yanafanyika jinsi yalivyo pangwa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu katika kazi, huwa nahakikisha kwamba nimepumzika. Ukipumzika vizuri basi unakuwa na ili nguvu ya kufanya kazi vizuri na kutoa matokea bora. Na pia ukipumzika vizuri, unapata fursa ya kufikiria vizuri, uweze kupata zile vitu ambavyo utafanya kuweza kuboresha kazi yako. Na pia vitu vipi ambavyo unaweza kubuni katika ubunifu huweza kuboresha zaidi ile kazi ambayo unaifanya. Kwa hivyo, ndiyo uzalishaji wako uweze kuongezeka, basi ni vizuri ukuwe na mapumziko ya kutosha.

Ili kufanikisha kazi ambayo inahitaji ushirikiano na wengine kwanza ni kuhakikisha kwamba unasikiliza ile mipango yale malengo ambayo yameekwa. Na kusikiliza ni vipi? Ni kuhakikisha kwamba yale mawasiliano ambayo yanawekwa wazi basi munaweza kuyasikiliza na kuyafuata. Mkiyasikiliza na kuyafuata basi munaweza kufanya hiyo kazi kwa pamoja kwa ushirikiano na kuweza kumaliza na kupata matokeo yale ambayo mulikuwa mnahitaji. Kwa hivyo kitu muhimu, kuhakikisha kwamba kuna mawasiliano bora na pia unasikiliza ile mipango ambayo imewekwa na unaifuatilia jinsi ilivyopangwa.

Hili swali kidogo sijalilelewa vizuri, sijui ni zana za dijiti, dijiti ama dijitali. Kwa hivyo, kama tunazungumzia zana za dijitali, basi nitakuwa nazungumzia zana na mifumo kama vile WhatsApp ambao naitumia kila siku. Huo ndo mtandao ambayo nautumia ili kuweza kwasiliana na watu, ili kufanya ata biashara, ili kutumanisha vitu mjini, ili kuzungumza na shule, ili kuzungumza na watu wengi kabisa naofanya na wao kazi. Huo ndo mtandao ambao na tumia.

Tathmini za kazi ni nzuri manake zinasaidia kuweza kueka wazi. Wale ambao wanafanya kazi vizuri kwa mujibu wanavyo hitajika na wale ambao bado wamelegeza kamba. Kwaivo hizo tathmini ni nzuri manake zinachunguza, tunaeza kufahamu, je, haya malengo ambayo ulipewa kama mfanyikazi, je, unayafikia, je, unatekeleza wajibu wako ambao uliajiriwa katika afisi hii jinsi inavofaa. Kwa hivyo tathmini hizo ni nzuri ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anajikaza, anafanya kazi jinsi inavofaa na kila mtu anahakikisha kwamba lengo lake limeafikiwa kwa mujibu wa kanuni za shirika na kampuni.

Najilinda kwa kuakikisha kwamba kwanza mifumo yangu yote, iko na nambari ya siri ambayo inajilinda kutokana na wale watu ambao wanadukua mitandao ya wengine ya kijamii. Kwa hivyo ndio nikuwe salama nahakikisha kwamba nimeweka nambari za siri ambazo ni nzito na si rahisi kupatikana ndo niweze kujilinda. Na pia kitu kingine ambacho kinanisaidia kujilinda, kuna hizi links ambazo uwa zinatumwa, sibofi na kufungua ovyoovyo. Lazima nichunguze, nikiona ni salama basi nafinya naenda naangalia Lakini nikianza kuhisi tashwishi nikiwa na uoga kwamba Je, ni salama ama si salama basi huwa sifungui Kwa hivyo hivyo ndo njia ambayo huwa najilinda.

Ndio uweze kushughulikia vyema kazi za dharura ni lazima kila wakati uwe tayari. Manake chochote kinaeza kutokea wakati wowote. Hasa katika kazi yetu ya wanahabari huwa kunaweza kutokea jambo lolote la dharura. Ndio maana unasikia katika taarifa ambazo zunatufikia hivi sasa. Kuna jambo hili na ile ambalo limefanyika sasa hivi. Kwa hivyo unakuwa tayari kuhakikisha kwamba je unaweza kufika sehemu hiyo haraka iwezekanavyo. Na kama upo kwenye studio je uko tayari kuenda kuivunja taarifa hiyo ambayo imetokea hivi sasa. Kwa hivyo ndiyo nishughulikie kazi za dharura lazima nikuwe tayari kusafiri kila wakati, nikuwe tayari kufanya chochote wakati wowote kulingana na kazi ambyo naifanya.

Nashughulikia muda wa mwisho kuhakakisha kwamba nachunguza kila kitu ambacho nimefanya. Kwa mfano nilikuwa nimepewa mda wa siku mbili kufanya jambo. Nimefanya na imefika mda wa mwisho nahakikisha kwamba kila kitu ambacho nilikuwa nafaa kifanye nimekifanya jinsi inavyofaa. Naharakisha kuhariri kuhakisha kila kitu kiko sawa. Ili ni kituma kazi hiyo ni tume kazi hiyo ikiwa iko sawa kabisa. Huo ndo jinsi ambao natumia kuchunguza muda wangu wa mwisho na kazi ambayo ni mepewa.

Vifaa kwa mfano kama vile simu yangu, huwa naisafisha maramoja kwa siku. Kwevo kila siku simu yangu huwa na chukua wipes na ipangusa kwa sababu najua kwamba imeshika viini. Manake mikono yetu huwa inashika mambo mengi. Unaeza kuwa umeenda msalani, halafu baadae ukashika simu, umesalimia watu kathaa, baadae ukashika simu. Umekwenda hospitali kutembelea mtu, baadae ukashika simu. Na umekwenda sehemu, tofauti tofauti ukaeka simu chini ukizungumza. Kwa evo simu huwa imejaa viini mbali mbali vya bakteria ambavo ni vizuri ufute. Kwa ivo wanaifuta angalau maramoja kwa siku ili kukabiliana na viini hivyo.

Mimi kwa sasa nafuata karibu runinga zote kwa mfano hapa Kenya nafuatilia Citizen TV, nafuatilia NTV, na vile vile nafuatilia TV 47 na K24. Uwa natazama vipindi vyao, natazama tarifa ambazo wamechapisha, natazama hadithi mbalimbali na tarifa ambazo pia uwa wamechapisha, na vipindi pia na ambavo uwa nafuatilia mara si moja. Kwa hivyo huu wanafuatilia tu kwa sababu mimi mwanahabari. Kwa hivyo lazima nijue jee vipindi geni wakonavyo, wanafanya nini na nini, jeno tangazaji wapia wamekuja. Kwa hivyo wanafuatilia.